Kuanza mradi mpya wa kazi kuna hitaji mipango mizuri. Kwanza unatambua wazo au tatizo unalotaka kutatua. Pili, unafanya utafiti ili kujua kama kuna soko au watu wanauhitaji huduma hiyo. Tatu, unatengeneza mpango wakazi unao onyesha malengo, bajeti na muda wa utekelezaji. Baada ya hapo unatafuta rasilimali kama mtaji vifaa na wafanyikazi.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu kujituma na uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Mimi ni mtu anayependa kujifunza mambo mapya na kufanya kazi kwa kushirikiana na wenzangu. Pia ni na uwezo wa kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Zaidi ya yote, mimi mwaminivu na naweza kufanya kazi bila kusimamiwa na muda uwote.

Msimu ninaoupenda zaidi, wa mwaka ni msimu wa joto. Napenda msimu huu kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri na inafaa kufanya shughuli nyingi za nje kama kazi, michezo na safari. Pia watu huwa na furaha zaidi wakati wa joto kwa sababu hakuna baridi kali wala mvua nyingi.

Ninapo shirikiana na timu, napenda kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa maoni yangu kwa heshima. Ninahakikisha tunawasiliana vizuri ili kila mtu afahamu jukumu lake. Pia napenda kusaidia pale panapo hitajika na kushirikiana ili tufikie malengo ya pamoja kwa wakati.

Kumbukumbu ya utotoni, kumbukumbu yangu ya utotoni ninayo ikumbuka sana ni nilipokuwa nikienda shuleni kwa mara ya kwanza. Nilikuwa na hofu kidogo lakini pia nilikuwa na furaha kwa sababu, nilikuwa na hamu ya kujifunza na kupata marafiki wapia. Nakumbuka mama alinifuatisha hadi langoni na kunitia moyo. Siku hiyo ilinifundisha kuwa mwanzo wowote mpya unahitaji ujasiri.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha juu ya ardhi kavu. Harufu hii hiyo hunikumbusha nyumbani na mazingira ya kijijini. Hunipa utulivu na furaha kwa sababu uhashiria mwanzo wa baraka na mavuno mazuri.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hewa safi. Napenda kusikiliza sauti za ndege na kuona miti na mimea mbalimbali. Kutembea msituni hunisaidia kupumzika na kupunguza mawazo ya kazi za kila siku.

Nchi ningependa kuitembelea ni Japan. Ningependa kujifunza kuhuzu utamaduni wao teknolojia ya kisasa na nidhamu yao ya kazi. Pia ningependa kuona majengo yao ya kisasa, treni za ki kasi na maeneo ya kihistoria kama mahekalu na makumbusho.

Ningependa kuvaa nguo za mtindo wa kisasa lakinizilizo rahisi na nadhifu. Napenda nguo zinzazo kua za starehe na zinazofaa kwa kazi na matembezi ya kawaida. Pia napenda rangi ya tulivu ambazo zinaendana na mazingira tofauti tofauti.

Kila siku uwanza kwa sababu kwa kutembea au kukimbia kwa dakika ishirini ili kuinua kiwango cha moyo na kwanza siku kwa nguvu. Baada ya hapo, huwa nafanya mazoezi ya nguvu kama vile push-ups, sit-ups, squats na planks kwa dakika ishirini ili kujenga misuli na kuboresha ustaimilivu. Pia ujumuisha mazoezi ya kuboresha usawa na mkao kama vile stretching na yoga kwa takriban dakika kumi. Kila mazoezi uwa yanaongezwa na mpangilio maalumu ili kuhakikisha kila sehemu ya mwili inapata nguvu za urejeleaji wa misuli unafanyika.

Mimi sina mguu kwa hivyo siitaji viatu. Lakini kama ningekua na chaguo ningependa viatu ambavyo vinavyo faa kwa kila siku. Vya starehe na vinaweza kutumika kwa shuguli mbali mbali. Labda sneakers za kawaida zinazo fa kutembea kukimbia au hata mtindo midogo ya kila siku.

Naam, nawaganya taka zangu. Kwa sababu, ugawaji wa taka kama njia ya kutunza mazingira. Kwa mfano kutengenisha taka za kioo karatasi plastiki na kicarbon. Chakula kuna saidia kupunguza uchafuzi na kurudisha baadhi ya vitu kwenye matumizi tena.

Kampuni yoyote ningeona inaitaji sera za msingi zinazohakikisha usawa na haki kwa wafanyikazi, kulinda afya na usalama kazini na kutoa nafasi za maendeleo za kitaaluma. Pia sera za mazingira na maadili ni muhimu ili kampuni iwe na uwazi. Iheshimishe jamii na kushirikiana kwa wajibikaji.

Ninapenda kujifunza mambo mapia kwa kusoma, kuangalia video za mafunzo na kufanya mazoezi kwa vitendo. Pia napenda kuuliza maswali na kushirikiana na wengine ili kupata uelewa mpana. Njia hii hunisaidia kukumbuka kwa uraisi na kutumia kile nilicho kujifunza katika maisha ya kila siku.

Ninatamani kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu kwa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi. Anayeheshimika na anayeleta mchango chanya kwa jamii. Nataka kuendelea kujifunza, kukuza vipaji vyangu na kutumia maarifa yangu kuboresha maisha ya watu na kuleta maendeleo katika sekta nayofanyia kazi.

Asubui hii nilianza kwa kuamka mapema, kisha kufanya mazoezi kidogo ili kuamusha mwili. Baadaye nilikusanya mawazo yangu, nikapanga ratiba ya siku, na nikashugulika na baadhi ya kazi ndogo ndogo kama kusoma au kuandaa baadhi ya mambo ya shule au mazoezi.

Nina jitahidi kufua nguo angalau mara mbili kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo nilizo nazo na shughuli nilizo fanya. Kwa kawaida, kujumuisha nguo za kila siku, nguo za mazoezi na baadhi ya nguo maalum. Ili kila kitu kiwe safi na tayari kwa matumizi.

Ninapenda chumba changu cha kulala nyumbani kwa sababu ni sehemu ya faraga na utulivu. Kipo safi kilicho pamba vizuri na kina muanga wakutosha. Hapa huwa na nafasi ya kusoma, kupumzika na kupanga mawazo yangu bila usumbuvu. Na mara nyingine huwa ni sehemu mzuri ya kufurahia mziki au shuguli zangu za ubunifu.

Wakati wa jua kali napenda kukaa sehemu za kivuli au ndani ya nyumba na kupumzika. Mara nyingine hufanya shughuli tulivu kama kusoma, kusikiliza mziki au kufanya mazoezi nyepesi. Pia napenda kunywa maji au juisi ya matunda ili kuondoa kiu na kubaki na nguvu.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kutambua kazi muhimu na zile zinazo hitaji muda zaidi. Kisha ninayaandika kwa mpangilio nikaziweke vipaumbele na kugawa mambo muda wa kila siku ili kuyatimiza. Pia kupima maendeleo mwishoni mwa mwezi ili kuona ni sehemu gani nimefanikiwa na ni ipi inaitaji kuboreshwa.

Ningependa, ningesema kipawa ninacho kihitaji zaidi ni kipawa cha kufanya maamuzi kwa haraka na kwa usahihi. Hii ni muhimu katika kazi yoyote kwani inasaidia kushughulikia changamoto, kupanga ratiba na kuhakikisha kila jambo linaenda sawa bila kupoteza muda. Pia ningependa kuwa na kipawa cha kuunda mawazo mapya na ubunifu kila siku.

Ninapata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili kuwa na uelewa mpano. Hii inajumuisha kusoma magazeti, kutazama televisheni, kusikiliza redio na kutumia mitandao ya kijamii kwa tahadhari. Pia napenda kuzungumza na watu na kushirikiana ili kupata mitazamo tofauti na hakika ya habari.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza kutambua sehemu ambazo zinachukua muda mwingi au zinapunguza ufanisi. Kisha ninayaandaa upya hatua hizo, kutumia teknolojia au mbinu raisi, na kuangalia mara kwa mara matokeo. Pia napenda kushirikiana na wenzangu kupata mapendekezo ya kuboresha zaidi kazi.

Nimejaribu kufanya yoga kwa mara kathaa na napenda sana kwa sababu inasaidia kupumzika, kuboresha usawa wa mwili na kuondoa mafadhaiko. Pia inasaidia kuongeza umakini na nguvu za misuli kila wakati ninapofanya yoga. Huwa na hisia ya utulivu na nikiwa tayari kushugulika na kazi zangu kwa ufanizi saidi.

Ninapokea habari mitandao ni kutoka kwenye tuvuti za habari zinazo haminika, blogu za kitaalumu na majukua ya mitandao ya kijamii kama twita au linkedin. Pia napenda kutumia apps za habari ambazo hutoa taarifa mpya kila siku. Huku nikihakikisha kuwa na kauwa chanzo ili kuepuka taarifa zisizo sahihi.

Wakati umeme unapo katika, napendelea kutulia kwanza na kuhakikisha vifaa vyote vimezimwa ili kuepuka hatari. Kisha napanga shughuli zangu ya muda mfupi kama kusoma kitabu kufanya mazoezi ya mwili au kupanga mambo ya siku. Pia mara nyingine napendelea kutumia muda huo kupumzika au kuzungumza na familia na marafiki.

Mazingira ya kazi ubebwa na mambo kathaa. Kwanza, uhusiano mzuri kati ya wafanyi kazi na viongozi hufanya kazi kuwa na furaa. Pia, mwanga mzuri usafi na mpangilio mzuri wa ofisi uchangia utulivu. Vile vile, motisha, muasiliano wazi na nafasi ya kushirikiana uongeza morali na ufanisi kazini.

Ninatumia programu mbalimbali kila siku kulingana na mahitaji yangu. Kwa mfano napenda kutumia WhatsApp au Telegram. Kuwasiliana na marafiki na familia. Goggle kalenda kupanga ratiba na YouTube au Spotify kwa burudani na kujifunza mambo mapya. Pia napenda apps za habari na zile za benki au malipo mitandaoni kwa urahisi wa kila siku.

Himiza ushirikiano katika timu kwa kuanza kuwasiliza wenzangu na kuthamini mawazo yao. Napenda kueka malengo ya pamoja, kugawa majukumu kwa uwiano na kushirikisha kila mtu katika maamuzi. Pia napenda kutoa motisha na pongezi pale inapofaa ili kila mmoja ajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu.

Kujisikia kusubiri kwenye mstari, mara nyingi huwa na subira kidogo, lakini pia napendelea kutumia muda huo kwa shughuli ndogo kama kusoma, kusikiliza muziki au kupanga mawazo yangu. Hii husaidia kupunguza msongo wa na kufanya muda wa kusubiri usionekane mrefu.

Ninapenda muziki unaonipa furaha na utulivu. Hasa nyimbo zenye midundo, mizuri na maneno yenye maana. Napenda aina tofauti kama muziki za wa asili wa Kenya, jazz na muziki wa kisasa wa kimataifa. Muziki unasaidia kupumzika, kuhamasika na hata kuzingatia mawazo yangu ya kwa undani.

Ninapenda chakula chenye ladha nzuri na lisilo gumu kula. Hasa vyakula vya nyumbani. Baadhi ya vipendwa vyangu ni wali na mboga, samaki au nyama choma. Na mara nyingine napenda pia ni mkate au keki tamu. Chakula bora kwangu ni kile kinachonipanguvu, afya na furaha wakati wa kula.

Ninashugulikia mda kazini kwa kupanga ratba ya kila siku, kugawa kazi kwa vipa umbele na kuhakikisha na pima maendeleo mara kwa mara. Pia napendelea kutumia teknolojia au kalenda kupanga shuguli ili kuipuka, kuchelewesha kazi na kuhakikisha kila jambo lina lofanyika kwa wakati.

Ninapenda kufuata timu ya michezo ambazo zina historia nzuri na zinacheza kwa mpangilio mzuri. Kwa mfano, mara nyingi huwa na shabiki wa timu ya soka ya Manchester United kwa sababu ya uchezaji wakipeke na uchezaji wenye vipaji. Pia, napenda kufuatilia timu ya michezo mbalimbali za kitaifa ili kujua maendeleo na matokeo ya mashindano kama vile timu ya Frank. France.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa makini na kuboresha uwezo wa kupanga mikakati. Mchezo kama drafti, chess na ludo hunipa burudani na pia hunisaidia kushirikiana na marafiki na familia. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine napanza kwa kusikiliza maoni na mawazo yao kwa makini. Kisha hugawa majukumu kwa uwiano. Kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake na kushirikiana kwa heshima. Pia napendelea kutoa pongezi na msaada pale inapohitajika ili timu ifanikishe malengo kwa ufanisi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila imara na tofauti kwa kila akaunti, kuepuka kubonyeza viungo vizivyo kujulikana na kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Pia napenda kutumia programu za usalama kama antivirus na kuhakikisha mipangilio ya faraga kwenye mtandao ya kijamii ipo salama.

Napenda kufuata vituo vya televisheni, vinavyo nipa habari, burudani na elimu. Kwa mfano mara nyingi ufuatilia BBC au CNN kwa sababu za kima taifa na kituo cha KBC au NTV kwa habari na programu za kitaifa. Pia napenda vipindi vya ilimu, michezo na mziki kwani vinasaidia kupumzika na kujifunza kwa wakati mmoja.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa kofia au kofia ya jua, kutumia miwani ya jua na kuvalia nguo zenye mikono mirefu au nyepesi. Pia napendelea kukaa kwenye kivuli kadri inavyowezekana na kunywa maji ya kutosha ili kuondoa kiu na kuzuia mwili kuungua au kupoteza maji.

Ningependa kutembelea mji wa Paris nchini ufaransa kwa sababu una historia tajiri, sanaa nzuri na vivutio vingi kama mnara wa Eiffel na Lufa. Pia napenda kuona mtindo wa maisha ya watu utamaduni wa chakula na fursa za kujifunza kuhusu historia na sanaa ambayo mji huo unatoa.

Nimewai kusafiri kwenye baadhi ya sehemu nzuri ndani na nje ya nchi. Kwa mfano nimesafiri Homa Bay na Kisumu ambapo maandhari ya ziwa ni nzuri sana. Pia nimepata nafasi ya kutembelea miji kama Nairobi na Mombasa ambapo nilifurahia utamaduni, chakula na mandhari ya asili. Kila safari hunipa uzoefu mpya na furaha za kipekee.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa makini. Napenda kusalimiana na marafiki na familia. Kufuatilia habari na mabadiliko ya hivi karibuni. Na pia kujifunza mambo mapya kupitia majukwa kama Twitter, Instagram na LinkedIn. Pia ninaweka mpaka ili kuhakikisha muda wangu unatumika kwa ufanisi na kuepuka taarifa zisizo sahihi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia hutumika kupata habari, kupanga ratiba, kufanya malipo mtandaoni na hata kujifunza mambo mapya kila siku. Ni kifaa muhimu sana katika maisha ya kila siku.

Shughuli zangu za wikendi huanza kwa kupumzika na kushughulika na mambo binafsi kama kusoma au kusikiliza mziki. Pia napenda kuutumia muda wa na familia na marafiki kuenda mitaani au kufanya mazoezi. Mara nyingine hupanga shughuli za kujifunza au kufanya kazi ndogondogo ili kuanza wiki mpya kwa utulivu na nishati nzuri.

Ningependa kujifunza lugha ya kihispania kwa sababu ni lugha inayo zungumuzwa duniani kote na inatoa fursa nzuri za mawasiliano na utamaduni. Pia inaniwezesha kusafiri kusoma fasihi na kuelewa utamaduni tofauti. Kujua lugha nyingine ni unapanua maarifa na kunasaidia kuunganishwa na watu wa kila sehemu ya dunia.

Ninapo sherekea siku kuu hupanga muda wakua na familia na marafiki, kushiriki chakula kizuri na kufanya shughuli za furaha pamoja. Mara nyingine pia hushriki sherehe za kitamaduni au kidini kutoa zawadi na kushiriki katika shughuli za kijamii ili siku hiyo iwe na maan na kumbukumbu nzuri.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu na mwalimu wangu wa shule. Walinifundisha umuhimu wa nidhamu, bidii na kushirikiana na wengine. Mafundisho hayo yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi, kufanikisha malengo yangu na kujenga tabia nzuri katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kwenda maktabani mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu. Kwa kawaida huenda angalau mara moja hadi mara mbili kwa wiki kusoma vitabu, kufanya utafiti au kupata tahadhari mpya. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata maarifa, kujifunza mambo mapya na kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu.

Nimewahi kuona mandhari nzuri sana. Hasaa zile za asili. Kwa mfano mandari ya ziwa Victoria na Mlima Kenya ni ya kupendeza sana kwa sababu ya maji ya ziwa yenye rangi ya blue na Mlima yenye kijani kibichi. Pia nimefurahia mandhari ya pwani za Mombasa na fukwe zake ambapo mchanga na mawimbi huchangia uzuri wa kipekee wa asili.

Ndio, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Napenda sana kwa sababu inaniumba na kunisaidia, kueleza hisia kupitia muziki. Kupiga gitaa pia husaidia kujifunza rhythm, melody na uratibu wa mikono. Maranyingi napiga nyimbo rahisi ili kujiburudisha na pia kuendelea kuboresha ujuzi wangu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile ninapofanikisha malengo kwa ubora na ndani ya muda uliopangwa. Napenda kazi inayohimiza, inayonihimiza kutumia ujuzi wangu, kushirikiana na wengine na kutoa matokeo chanya kwa timu au kampuni. Mafanikio haya hunipa motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha vipaji vyangu.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia nywila salama na tofauti kwa kila akaunti, kuepuka kushiriki taarifa binafsi zisizo za lazima na kuhakikisha mpangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii ipo salama. Pia napenda kuwa makini na viungo au programu ninazo bonyeza, ili kuepuka hatari kama udanganyifu au virusi.

Hekima niliyo jifunza maishani ni kwamba bidii, uvumilivu na nidhamu kufanikisha malengo. Pia nimejifunza umuhimu wa kuheshimu wengine, kushirikiana na kujifunza kutoka kwa makosa yangu. Mafundisho haya yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kukua kimaisha na kitaaluma.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa kina anayefanikisha majukumu yake kwa ubora na kuendelea kujifunza kila siku. Pia nataka kushirikisha maarifa yangu ili kuleta matokeo chanya kwa kampuni, wenzangu na jamii kwa ujumla. Huku nikiwa na nidhamu na bidii ya kila wakati.

Kuwaoelea ni moja wapo ya mazoezi bora ya mwili. Hata ikiwa mtu anaogelea kwa muda mfupi, kama sekunde ishirini hau adi sitini, mwili hupata faida nyingi. Kuogelea kuna saidia kuimarisha moyo na mishipa, kuongeza nguvu za misuli na kuboresha upumuaji kwa wa hewa. Pia ni njia nzuri ya kupunguza stress na kupata utulivu wa akili. Kwa wale wanaowanza ni vema kuanza polepole kisha kuongeza muda kidogo kidogo kadri mwili unavyo jikuna na stamina inavyo ongezeka. Kuogelea kwa muda mfupi pia kuna fundisha nidhamu na uvumilivu kwani najifunza kudumisha kasi na kupumua kwa usahihi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Vipuli hufanya mavazi yangu yaonekane ya kipekee na kuvutia macho ya watu. Kila unapo vivaa, ninajisikia ninamtindo na kujiamini zaidi. Pia, vipuli vinaongeza rangi na furaa kwenye mavazi yangu na kufanya muonekano wangu uwe wa kipekee kila wakati.

Kama mimi ningekuwa na uwezo, kama wewe, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa kila kitu kwa urahisi. Ningependa pia kuwa na ubunifu wa hali ya juu, ili kuweza kutatua matatizo magumu na kuunda mambo mapya kila siku. Zaidi ya yote, ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia wengine kwa ufanisi mkubwa, kila wakati na mahali popote bila kuchoka.

Nimewahi shiriki mashindano. Yalikuwa mashindano ya kielimu na ubunifu ambapo tulishindana kwa kutoa mawazo mapya na kutatua changamoto mbalimbali. Ingawa hayakuwa rahisi. Nilijifunza mambo mengi kama kufanya kazi kwa timu, kuwa na nidhamu na kujiamini. Uzoefu huo ulinijenga na kunipa motisha ya kuendelea kujitahidi kufikiria malengo yangu.

Kila jioni huwa na fuata utaratibu unao nisaidia kupumzika na kujiandaa kwa siku inayo fuata. Baada ya shughuli za mchana, napenda kupumzika kidogo. Kisha nafanya mambo yangu binafsi kama kusoma, kuandika au kusikiliza mziki. Badae nakula chakula cha jioni na kutumia muda mfupi kufikiria malengo yangu. Kabla ya kulala hujitahidi kuwa mtulivu ili nipate usingizi mzuri na kuamka nikiwa na nguvu siku inayo fuata.

Ninapenda kutazama video mutandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video za elimu, burudani na mziki. Pia napenda kutumia TikTok au Instagram Reels kwa video fupi za kufurahisha na za ubunifu. Wakati mwingine natazama pia kwenye Netflix au Amazon Prime ikiwa ni kwa ajli ya filamu na mfululizo. Kila jukua linafaida yake kulingana na kile ninachotaka kuangalia.

Napenda chakula kilicho na latha ya kipekee kufanya kula kwa furaha zaidi na kunasababisha nishati za ziada. Napenda mchanganyiko wa latha. Kama tamu kidogo ikichanganywa na chumvi au kiungo cha kipekee kwani hufanya kila kileo kiwe cha kipekee na kukumbukwa. Chakula chenye latha nzuri pia hufanya nishati ya mwili na akili kuwa nzuri.

Ndiyo, nimeshawa hi kufanya kazi ya kujitolea. Nilijihusisha na kusaidia jamii kwa kushiriki katika shuguli za usafi, kusaidia watoto na wazee na kushiriki miradi ya maendeleo. Uzoefu huo ulinifundisha umuimu wa kushirikiana, kuwa na huruma na kuchangia maendeleo ya jamii bila kutarajia malipo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu kwa sababu inanipa hisia za utulivu na amani. Mara nyingi ninaiona kwenye anga safi wakati wa mchana kwenye maji ya mto au bahari na pia kwenye baadhi ya mavazi na vitu vya kila siku. Buluu hufanya kila kitu kiwe cha kuvutia na kunifanya nijisikie tulivu na makini.

Ndiyo, napiga kura. Ni njia muhimu ya kushiriki maamuzi ya jamii na kuchagua viongozi au sera zinazotaka kuleta maendeleo. Kupiga kura kuna nifanya nijisikie kuwa na sauti na mchango katika mstakabali wa nchi yangu. Pia ni fursa ya kuonyesha uwajibikaji wa kiraia na kushirikiana katika mchakato wa kidemokrasia.

Naam, napenda kuangalia nyota. Wakati wa usiku, ninapopata muda wa kutazama anga. Ninahisi utulivu na mshangao kwa uzuri wa maumbile. Kuangalia nyota, hunifanya nifikirie juu ya ulimwengu mpana na kunipa hamasa ya kuota ndoto kubwa. Pia, hunisaidia kupumzika na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku.

Napenda mchezaji wa michezo ambaye anaustadi mkubwa na nidhamu, lakini kama ningebahatika kuchagua, ningesema Cristiano Ronaldo, the GOAT, kwa mpira wa miguu, ananguvu kiasi na ubunifu wa kipekee uwanjani. Huku akionyesha nidhamu na ari ya kushinda kila wakati. Pia napenda jinsi anavyopendwa na kuigwa na mashabiki wake. Jambo linalotoa motisha kwa wachezaji wengine kuendelea kufanya vizuri.

Napenda filamu za kusisimua na kuburudisha, hasa zile zinazo changanya hadithi nzuri na uigizaji nzuri. Pia napenda filamu za kibinafsi au za maisha halisi, ambazo ufundisha maadili kuamasisha au kuniacha nikifikiria mambo kwa kina. Wakati mwingine filamu za kisayansi na fantasia pia ufurahisha kwa sababu zinapanua mawazo na kuonyesha dunia au maisha yasio ya kawaida.

Nakumbuka mwalimu wangu wa hesabu shuleni. Alikuwa mwalimu mwenye subira. Daima akitufundisha kwa mfano rahisi na kueleza mambo kwa utulivu. Alitufundisha sio tu jinzi ya kupata majibu sahihi bali pia namna ya kufikiri kwa kina na kuwa na nidhamu katika kazi zetu. Uwezo wake wakufanya somo gumu kuwa rahisi na kufurahisha ulifanya nishukuru, somo na kumuheshimu sana.

Napenda sana majira ya baridi kidogo au yale ya upepo mwanana kwa sababu yanakuwa na hali ya hewa ya kupendeza na siyo ya joto kali. Wakati huu ninajisikia huru kufanya shuguli zangu bila kuchoka haraka na pia ni rahisi kulala vizuri usiku. Majira haya unifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu zaidi kwa kazi na masomo yangu ya kila siku.

Mchezo ni nao upenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za kasi. Napenda kuona jinzi wanariadha wanavyo tumia nguvu kia kasi na nidhamu yao kushindana kwa viwango vya juu sana. Mbio hunipa hamasa kwa sababu zinaonyesha kuwa kwa bidii na mazoezi. Mtu anaweza kufika ndoto ya zake. Pia ni mchezo unao sisimua na kufurahisha kutazama hadi mwisho.

Kiongozi mzuri ni yule anaye julikana kwa uadilifu na kuongoza kwa mfano. Anapaswa kuwasikiliza wafuasi wake kuwa na nidhamu na uvumilivu wa kushugulikia changamoto. Pia ni muhimu awe mbunifu katika kufanya maamuzi sahihi na awe na heshima na huruma kwa kila mtu. Sifa hizi hufanya kiongozi kuwa na ushawishi chanya na kuleta maendeleo kwa jamii au timu anayoiongoza.

Mimi napenda kuwa mahali penye utulivu na mazingira mazuri, kama karibu na miti, maji au sehemu yenye hewa safi. Mahali kama hapo hunifanya nijisikie huru, nikiwa na amani ya moyo na mawazo tulivu. Pia napenda sehemu ambazo si zenye, kelele nyingi. Ili nipate nafasi ya kufikiria, kusoma au kupumzika kwa utulivu.

Kila siku napenda kutumia njia ya usafiri inayorahisisha na kuokoa muda. Mara nyingi ni natumia gari au basi kulingana na umbali na wakati. Wakati mwingine kwa usafari fupi napenda kutembea au kutumia baiskeli. Kwani hunisaidia kuhishi afya na kupumzika akili. Kuchagua njia inayofaa kuna nifanya nifikie sehemu kwa wakati, kwa urahisi na bila stress.

Naam napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Hii husaidia kuboresha uwelewa wangu kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi, siasa, burudani na mambo ya kielimu. Kusoma gazeti kunanisaidia pia kufuatilia habari mpya, kujua mitazamo tofauti na kuboresha ujuzi wangu wa kuelewa jamii na dunia kwa ujumla.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali na sukuma wiki, pamoja na samaki au nyama ya kukaanga. Ni chakula kinacho nipa nguvu na kiafya nzuri. Pia kina ladha ya kipekee ambayo ni ya kukumbukwa. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinacho pendeza tumbo, na pia ni sehemu ya utamaduni wa chakula wa kiafrika ambao hufanya kila kileo kiwe cha kipekee.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumuzo ya ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na mawazo yao vizuri zaidi. Pia napenda kutumia simu au ujumbe pale ambapo hatuwezi kutana moja kwa moja. Kwa ujumula napenda mawasiliano yaliyo wazi, yenye heshima na yanayojenga uhusiano mzuri kati ya watu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema zaidi kuliko kukesha usiku. Napenda kuanza siku mapema nikiwa na nguvu na mawazo mapya. Kwa sababu asubuhi hunipa utulivu na muda mzuri wa kupanga shughuli za siku. Kuamka mapema hunisaidia kuwa makini, kufanya kazi kwa utaratibu na kutumia siku vizuri zaidi.

Nashambulia tatizo kazini kwa kuanza kulielewa kikamilifu. Kwanza ninakusanya taarifa zote zinazohusiana na tatizo. Kisha ninalinganisha suluhisho zinazowezekana. Baada ya kuchambua chaguo mbalimbali, ninaamua suluhisho bora na nitalitekeleza kwa utaratibu. Pia ni muhimu kuwasiliana na wenzangu ili kupata mawazo yao na kuhakikisha suluhisho linashirikisha timu yote. Baada ya kutekeleza, ninapima matokeo na kurekebisha pale panapohitajika.

Naam, napenda kunywa maziwa. Maziwa hunipa nguvu na afya kwa sababu yana viru. Virutubisho muhimu kama proteini na kalisiamu. Pia napenda ladha yake laini na baridi. Hasa wakati wa asubuhi au baada ya kazi nyingi. Kunywa maziwa unanifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuendelea na shughuli zangu.

Mimi mchezo ningependa kujaribu ni rock climbing. Kupanda milima au miamba. Kwa sababu ni changamoto ya mwili na akili. Unahitaji nguvu ustadi wa kupanga mikono na miguu na uvumilivu wa hali ya juu. Pia ni mchezo unautoa hisia za msisimko na kufurahia mazingira ya nche. Huku ukijifunza kushinda hofu na kufanya maamuzi haraka wakati wa kupanda.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo yanayotuletea furaha pamoja. Mara nyingi tunapenda kukaa na kuzungumuza, kushiriki chakula au kutazama filamu pamoja. Wakati mwengine tunpanga matembezi au kutembelea ndugu marafiki. Kutumia muda na familia hunipa furaha, utulivu wa moyo na hunikumbusha umuhimu wa mshikamano na upendo katika maisha.

Ndiyo, nimeshawai fikiria kuanzisha biashara yangu. Ninaamini biashara inanipa uhuru wa kufanya maamuzi yangu mwenyewe na fursa ya kukuza vipaji na mawazo yangu. Pia ningependa kuwana biashara itakayo niwezesha kujitegemea kifedha na kuchangia maendeleo ya kijamii. Ndoto yangu ni kuanzisha biashara itakayo kuwa na manufaa kwa watu wengi na kuniletea mafanikio ya kudumu.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Napenda timu hii kwa sababu ina historia kubwa mashabiki wengi duniani na imewai kushinda mataji mengi. Pia napenda namna wanavyo pambana hadi mwisho wa mchezo na kuonyesha roho ya ushindani. Kuangalia Manchester United, ikicheza hunipa furaha na msisimuko mkubwa kila mara.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni rahisi lakini unaleta utulivu. Kila asubuhi napendelea kuanza kwa kunywa kikombe cha chai au kahawa. Huku nikipumzika kidogo na kupanga siku yangu. Napenda pia kuchukua kwa kidogo kati ya shughuli zangu za mchana kunywa tena kikombe kidogo na kuongeza nishati. Utaratibu huu hunifanya nijisikie makini na tayari kukabiliana na kazi zangu za siku.

Naam, napendanga sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunifungua macho kuona njia rahisi na za kisasa za kufanya mambo, kuwasiliana na kujifunza. Kila kifaa au programu pia hunipa hamasa ya kuboresha kazi zangu na kuwa bora zaidi. Pia napenda kujifunza jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha ya kila siku na kuleta fursa mpya.

Ninajihisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana. Zinatoa fursa ya kujua ni wapi ninazstahili kuboresha na ni sehemu gani ninazifanya vizuri. Kwa upande mmoja, tathmini zinaweza kuwa changamoto lakini pia kunisaidia kujenga uzuri, nidhamu na kufanya kazi kwa tija zaidi siku za usoni. Kwa jumla niona tadhmini kama zana za ya kujifunza na kuendelea kuwa bora katika kazi zangu.

Ninatumia zana za digiti kila siku kama simu janja na kompyuta mawasiliano, masomo na kazi. Pia natumia whatsapp na barua pepe kuwasiliana, google na youtube kutafuta maarifa na mpesa kwa malipo, na google drive kuhifathi faili. Zana hizi hunirahisishia maisha na kuongeza ufanisi.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na upungufu wa muda, mawasiliano yasiyoeleweka na kuzingatia vipaumbele vingi kwa wakati mmoja. Pia wakati mwingine ukosefu wa rasilimali au teknolojia zisizokazi vizuri huzuia ufanisi wa kazi.

Naamu, napenda kuimba sana kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha hisia na kujieleza. Kuimba unifanya ni jisikie huru, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha moyoni. Pia ni burudani nzuri inaweza kuunganisha watu na kuimarisha hisia za pamoja. Kwa upande wa kielimu, kuimba pia usaidia kuboresha kumbukumbu, midundo na mtiririko wa mawazo. Jambu linalo ongeza ubunifu na motisha kazini au shuleni.

Naam, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kunasa kumbukumbu muhimu na kuonyesha ubunifu wangu. Kupiga picha hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Nikizingatia maelezo madogo ambayo mara nyingi hupitwa na watu pia ni njia nzuri ya kusimulia hadithi kwa kutumia picha na kuhifadhi matukio ya dhamani kwa muda mrefu.

Naamu, napenda kula popcorn kwa sababu nikitafunwa chepesi na kitamu kinachofaa wakati wakupumzika au kutazama filamu. Popcorn hunipa burudani na kunifanya nijisikie nipo kwenye wakati wastarehe. Pia ni rahisi kupika na inaweza kuliwa na marafiki au familia wakati wakujumuika.

Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na uongozi, usimamizi wa muda na teknolojia mpya kazini. Pia mafunzo ya mawaziliano bora, utatuzi wa matatizo na uboreshaji wa ujuzi wa kitaalamu, yangenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuchangia kikamilifu kwenye timu. Haya yatakuza uwezo wangu binafsi na kuongeza mchango wangu wa shirika.

Napendelea ti shati kwa sababu ni nyepesi rahisi kuvaa na inafaa kwa shughuli za kila siku. Tishati hunipa uhuru wa kusongea na hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Pia ni rahisi kuendana na aina tofauti za suruali na viatu. Hivyo kunirahisishia kuchagua mavazi ya haraka kila siku.

Ninahifadhi data yangu kwenye simu, kompyuta na hifadhi ya mitandaoni, cloud Kama Google Drive au OneDrive. Njia hii hunisaidia kuhakikisha data iko salama, haipotei kirahisi na naweza kuipata wakati wowote na mahali popote. Pia husaidia kufanya na colored rudufu kwa usalama zaidi.

Ninapenda kula chakula chenye lishe bora kinachonipa nguvu na afya. Chakula ninachopendelea ni nyama, wali na mboga mboga, zilizopikwa nyumbani. Kwa sababu ni kitamu, rahisi kumengenya na kinanipa furaha wakati wa kula. Pia napenda kujaribu vyakula vipya mara kwa mara ili kuongeza ladha na uzoefu wa kula. Na mara nyingine kuunganisha marafiki au familia wakati wa meza huongeza furaha zaidi. Chakula bora si tu kinatupa nishati, bali pia huimarisha mwili na akili. Na kunifanya nijisikie mzima na mwenye nguvu kila siku.

Ningependa kuona jamii ikikuwa kwa ustawi wa elimu, afya bora na ajira kwa vijana. Pia ni muhimu kuona maendeleo ya miundo mbinu kama barabara, majisafi na umeme. Pamoja na usawa wakijinsia na mshikamano wakijamii. Maendeleo haya utoa fursa kwa kila mtu kushiriki kikamilifi katika maisha ya kijamii na kiuchumi na uimarisha maisha ya kila mwanajamii kwa usawa na furaha.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kufikiria kwa kina. Kimya kuniruhusu kuzingatia kazi, kusoma au kupumzika bila usumbufu. Pia ni bora kwa afya ya akili kupunguza msongo wa mawazo na kunisaidia kujisikia amani na makini zaidi katika kila jambo linalofanya.

Naam, napenda kuenda pwani. Kwa sababu hunipa utulivu na furaha ya kipekee. Mawimbi ya bahari, upepo mwanana na mchanga laini hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pia ni mahali pazuri pakutembea, kuogelea na kufurahia mandhari ya asili. Jambo linalonifanya nijiskie huru na mwenye nguvu tena.

Napenda harufu ya vilevi vya maua na hewa safi baada ya mvua. Harufu hizi hunifanya nijisikie tulivu, furaha na karibu na asili. Pia hunirudishia kumbukumbu nzuri na kuongeza motisha na amani moyoni. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu lakini yenye ushirikiano. Nafurahia kufanya kazi katika timu yenye mshikamano ambapo mawazo mapya yanashirikishwa. Vifaa vya kisasa na teknolojia vinavyo rahisisha kazi ni muhimu. Na kubadilika kidogo kwa muda kunisaidia kupanga majukumu vyema. Mazingira kama haya yanachangia ubunifu ufanisi na mawasiliano mazuri.

Nimejaribu vyakula vingi vya kigeni. Mfano, nimeonja pizza ya Italia, sushi ya Japan na tacos za Mexico. Kila chakula kina ladha tofauti na mbinu za kipekee za kupika. Na kunanifanya niwe na hamu ya kujaribu vyakula vingine kila mara.

Naam, napenda asali. Ni tamu ya asili inayongeza ladha kwenye chai, mkate au matunda. Zaidi ya ladha, pia ina faida kiafia kama kuimarisha kinga na kutoa nguvu kwa mwili.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo pia kushirikiana na wenzangu wenye mshikamano na kupata pongezi au kutambuliwa kunanifanya nijitahidi zaidi. Mazingira mazingira yenye changamoto na fursa za kujifunza pia huniamsha motisha ya kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukua mara nyingi ni kusafisha na kupanga vyumba na kupika mara kwa mara. Pia ninahakikisha nguo zinapigwa na kupangwa vizuri. Kuchukua kazi hizi kunanisaidia kuiishi katika mazingira safi na yenye utulivu. Na pia kunajenga nidhamu ya kila siku.

Mchezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu. Ninafurahia kuona timu zikipigana na kwa umakini, mbinu za wachezaji na mabao ya kuvutia. Mchezo huu unifurahisha kunipa msisimuko na mara nyingi hunisaidia kuungana na marafiki au familia kushiriki burudani.

Naam, napenda kujifunza historia. Inanifundisha kuhusu matukio ya zamani, tamaduni na maamuzi yaliyounda dunia tuliyo nayo leo. Kujua historia, kunanipa ufahamu mzuri wa maisha. Kuchochea hamu ya kujua zaidi na kunisaidia kuelewa muktadha wa mambo yanayo tokea sasa.

Wakati wa msongo wa kazi napumzika kidogo ili kutulia akili. Mara nyingine napiga mazoezi madogo, kusikiliza mziki wa kupumzisha au kuzungumuza na marafiki ili kupunguza stresi. Pia napanga kazi zangu vizuri ili zisizidii kupelekea msongo zaidi. Hatua hizi husaidia kuwa na mtazamo safi na kufanya kwa ufanisi zaidi.

Nafanya marafiki wapya kwa kuzungumuza kwa ujasiri, kushirikiana katika shughuli au masomo, na kuonyesha heshima na huruma. Pia napenda kushiriki mawazo na maslahi yangu ya kusikiliza wengine kwa makini. Njia hizi husaidia kujenga uhusiano kwa kweli na marafiki wapya.

Kutoka dirishani mwangu, ninaweza kuona mandhari ya asili na jiji kwa wakati mmoja. Mara nyingine ni miti, bustani na wanyama wadogo wakicheza. Na wakati mwingine ni magari na watu wakihama. Manzaro hayo hunipa utulivu, huchochea fikira zangu na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku.

Ninapenda kuangalia kipindi cha televisheni kinacho jumuisha burudani na elimu. Mfano ni vipindi vya habar filamu za familia au makali ya historia. Vipindi hivi hunifurahisha, kunijulisha mambo mapya na mara nyingine hunipa mawazo ya kuboresha maisha yangu au kuzungumuza na wengine kuhusu yanayo jitokeza.